Timu gani ya michezo unaofuata? Mimi napenda timu ya Senegal. Ya Senegal ndio wamechukua kikombe juzi so mimina ipenda Senegal sana. Kulingana na kijana anaitwa Salah Mane yaani yeye ndiyo hua anacheza hiyo mpira vizuri hiyo mpira ataukiitazama kuanzia hadikumalizia. Unasikianga tu hatahiyo muda yenye wamepewa ni mfupi sana. Lakini miminapenda mchezo wa mpira wa mguu wa timu inaitwa Senegal.

Je, unapenda kuendesha baisikeli? Napenda kuendesha baisikeli, lakini siyo sana, kwa sababu barabara zetu, tumezoea magari ama pikipiki. Kwa hivo mimi kwa kuendesha baiskeli sio vile sababu baiskeli barabara zetu haziko sawa na baiskeli kwa hivyo mimi napenda kuendesha pikipiki ama magari.

Ndiyo mimi napenda maua ata kwangu kwa nyumba nimeweka maua kama tatu. Yaani maua inavutia sana kwa umbali. Ukiweka kwa nyumba, nyumba inaonekana inakaa vizuri. Ata nyuki zinapenda maua. Kama mimi binadamu kwa nini nisipende maua. Hivo mimi kivyangu, napenda maua sana. Sababu ni rembo. Ukiweka mahali, nyumba inakaa inapendeza. Mazingira inakaa inapendeza. Kwa hivo mimi napenda maua sana.